Kipindi ya ambacho naweza nikakieleza zaidi kuhusu mpira wa besiboli. Ni wakati nilipokuwa katika chuo kikuu. Na timu yetu ya shule ilikuwa inashiriki katika mashindano ya kimataifa haya mashindano yalifanyika katika chuo chetu kikuu. Na kilichotokea cha ajabu ni kwamba shule yetu ndiyo iliyoshinda taji hilo. Na ningependa kusema kwamba wakati huu ulikuwa ni wakati mzuri zaidi. Kwa sababu kuna mmoja wa rafiki zangu ambaye alikuwa anashiriki ambaye alikuwa ndiye mchezaji bora zaidi katika shindano hilo. Kwa sababu kwahiyo nakumbuka sana muda huu.

Wakati mwingi ninapenda kucheza na rafiki zangu, tunajishuhulisha katika kucheza mpira wa miguu. Na wakati tunapoenda kucheza mpira wa miguu, lazima kwanza tufanye mazoezi, mazoezi ya viungo, vya mwili, sehemu tofauti tofauti. Kisha tutakapomaliza mazoezi, tutaanza kucheza mpira wa miguu, ambao tunaeza tukacheza kwa takriban dakika tisini, mpaka tutakapochoka.

Ndiyo ninapenda kulima bustani kwa sababu bustani yangu ina matunda ya aina tofauti tofauti, ina matunda kwa mfano maparachichi, ina mboga mboga, kwa mfano sukuma, ina ndizi pia migomba ya ndizi. Na kwa hiyo ninapenda sana kulima bustani yangu ili kupalilia miti na mimea ambayo ipo kwenye hii bustani.

Wakati wa kufanya kazi na timu ya mbali inategemeana kama hii timu ya mbali inaweza kusafiri. Wanaweza wakasafiri wakaja sehemu ambayo nipo. Na tukafanya kazi ambayo tunatumainia kuifanya pamoja. Au mimi naweza nikasafiri kuenda walipo. Tukaweza kufanya kazi ambayo tunataka kuifanya. Au muda mwingine kama kusafiri hakuwezekani tunaweza tukafanya kazi hiyo kupitia mtaandao. Diposa tukaimaliza kwa wakati.

Ninaweza kushiriki katika mda wa au majira ya masika zaidi. Kwa sababu wakati wa masika huwa na mvua nyingi. Na wakati huu naweza kushiriki katika kupanda miche ya miti. Kwa sababu ukipanda miche ya miti katika wakati wa masika inawezi ikamea kwa uraisi. Na wakati huu wa masika huua hali ya hewa ni ya kibaridi. Kwa hiyo ukipanda miche au mmea wo wote unaeza kumea kwa uraisi wakati huu.

Wapo nipo na watu wengine natunafaa kushirikiana kitu cha kwanza nnacho kifanya ni kuanzisha malengo na matarajio yalio wazi. Yalio shirikishwa kukuza mawasiliano ya wazi kwa kusikiliza kwa bidii, kwongeza nguvu za mtu binafsi, kutumia teknolojia inayofaa kwa uratibu na kujenga uaminifu kupitia uajibikaji na kusherekea mafanikio kwa kuzingatia mazingira mazuri ambapo mawazo mbalimbali yanakaribishwa na migogoro inafuatiwa kwa njia ya kujenga. Basi kwa njia hii nahakikisha kwamba iwapo tunafanya kazi na watu wengine kwa kushirikiana hamna yeyote ambaye anaweza kuhisi kwamba ameachwa nje na kila mtu anahisi kuhusishwa.

Naam hakika ninapenda kusikiliza redio kwa sababu redio inavipindi vingi vya kuelimisha, vya kufunza, vya kuonya na kutoa hamasa. Kwa sababu unaposikiliza redio, unajifunza mambo mengi, na unaweza kupata habari kuhusu matukio tofauti tofauti. Kwa hiyo mimi ninapenda kusikiliza redio, ili kujielimisha, kupata habari mpya na kuhakikisha kwamba ninajua yale yanayoendelea katika ulimwengu wa sasa.

Baridi na joto ukiniuliza ninachopenda zaidi ninapenda joto kwa sababu baridi inaweza ikafanya mtu akaumwa na maradhi ya kifua au homa kwa sababu inaweza ikafanya hali ya mwili au joto la mwili likaku likawa likawa chini zaidi na likafanya labda ukaumwa. Lakini joto, joto ni nzuri lakini lisiwe joto la kupita kiasi kwa sababu hapo unaeza ukahisi mwili vizuri na unaeza ukafanya shughuli zako kwa hali ya kawaida.

Mara nyingi wakati wa weekend napenda kujumuika na marafiki na familia haswa kuangalia vipindi au mpira kwa sababu mechi nyingi za mpira zinacheza wa wakati wa weekend na wakati huu naweza nikajumuika na marafiki ili kutizama mpira na kufurahi kwa pamoja na rafiki zangu.

Kitu kinachoweza kunifanya ni furahi zaidi ni wakati ambapo nimehitimisha malengo yangu kwa mfano katika malengo ya siku au katika malengo ya mwaka katika malengo yale ambayo yote nimeyaweka kwa muda ambayo nafa kuyahitimisha kwa muda fulani. Wakati nitakapo yahitimisha malengo hayo basi kwa kweli nitakuwa na furaha na nitakapo yahitimisha malengo hayo kwa mda ule ambao nilio kuwa nimeweka hapo nitakuwa na furaha zaidi.

Shughuli ambayo inanipendeza zaidi ni wakati ambapo ninasoma vitabu. Sebabu wakati ambapo ninasoma vitabu huwa ninachangamka zaidi. Ninapata kujua, kuhusu mambo maya ambayo nilikuwa siyafahamu. Ninaweza kujipima mimi mwenye na yale ambayo ninayasoma. Iwapo au kuhusu wa yale ambayo yanazungumziwa mahali ambapo nipo. Na hivyo shughuri hii ya kusoma vitabu na kupata ujumbe mpya. Inanifurahisha zaidi kuliko shughuri zingine.

Ninapenda kuenda madukani wakati ambapo nimepata hela. Kwa sababu nikipata hela, huwa ninapiga bajeti ya vitu ambapo ni naenda kuvinunua madukani. Kwa hiyo nikifika pali madukani ni kiwa na bajeti yangu na hela za kutosha, ninaweza nikakinunua kitu ambacho ni nakithamiria kwa ile bajeti ambapo nimeipiga kwa muda huo.

Naam ninaipenda mvua sana kwasababu mvua inaweza ikafanya mimea ambayo tumeipanda na miti kumea kwa uzuri zaidi. Na tukikosa mvua tuna ona kwamba miti na mimea na hata wanyama wanaweza kuathirika. Kwa hiyo mvua ni nzuri kusababu inatuletea maji inafanya mazingira yetu kuwa mazuri zaidi kwa miti na viumbe ambayo vinaishi. Na hata katika shuguli za kibinadamu kwasababu maji tunambiwa kwamba siku zote ni uhai.

Ndiyo, ninapenda kuyanywa maziwa, maziwa haswa ya ngombe kwa sababu maziwa yanatupa virutubishi vya protini katika mwili kwa hiyo maziwa mtu unapoyanywa unachangamka zaidi, unapata nguvu na unaweza, mwili wako unaweza ukawa na afya zaidi. Kwa hiyo ninapenda kuyanywa maziwa ya ng'ombe kwa sababu ni mazuri kwa afya yangu na pia ninaweza nikayatumia kupika chai ambayo ni nzuri pia.

Ambacho ningependa kujifunza kipia mwaka huu, ningependa kujifunza kupika. Kupika chavyakula tofauti tofauti, mfano pilau, chapati. Kwa sababu katika hali yangu ya maisha mimi nikijana. Sijawa nikipika sana, kwa hiyo siju kupika. Nanigependa sana nibiwa kupika. Kwa sababu minapo hisi njani, niweze kuwa naweze kujipikia peke ya.

Raga yangu mtandaoni ninailinda kwa kuhakikisha kwamba data yoyote ninayo isambaza. Haswa picha zangu, meseji, ninasambaza vitu vya ukweli na sisambazi vitu vya uongo na picha zangu nahakikisha kwamba situmii mtu yoyote ambaye simjui mtandaoni picha zangu au data kuhusu kwa mfano ee za benki, simtumii mtu yoyote nahakikisha kwamba vitu vyote ninavyo visambaza mtandaoni ninawasambazia watu ambao ninawajua ambao ninaweza nikawaamini kuhakikisha kwamba mtu ambaye sio mwaminifu ana anaweza kuvitumia vitu hivi vyangu vya vya vya faragha katika madhumuni yake mabaya ambayo yanaweza yakafanya data yangu ikasambazwa kwa njia ambayo haifai mtandaoni.

Kiukweli sijawahi kusafiri kwa kutumia ndege. Safari zangu nyingi huwa nasafiri kutumia gari, kutumia pikipiki, haswa huku kwetu inaitwa boda boda. Ninatamani sana kwamba nikija kupata hela za kutosha, niweze kusafiri kutumia ndege, huenda hata nje ya nchi, kwa sasa hivi sijafanikiwa ila ninamadhumni, ninamatamanio kwamba siku moja, niweze kusafiri kutumia ndege.

Ndiyo ninapenda sana kuimba, unajua nyimbo zipo nyingi ambazo ninazipenda, nyimbo za injili, nyimbo za mapenzi, na vile vile nyimbo za kitamaduni. Kwa hiyo mimi ni muimbaji mzuri sana na ikiwa nina fursa ya kuimba kiukweli ninaweza nikaimba vizuri na pia ninaimba wakati ambapo nahisi kwamba labda hisia zangu zipo chini na ninapo imba inanisaidia sana kuhisi furaha na hata nikiwa nina mawazo inaweza ikanipunguzia mawazo.

Napenda sana kutembea kutumia miguu kwa sababu unapo tembea kutumia miguu inakuwa ni nzuri zaidi kwa afya na nikitembea kutumia miguu haswa sehemu ambayo sio ndefu sana ambayo inaeze ikanihitaji kutumia njia mbadala za usafiri. Inakuwa ni vizuri kwa sababu situmii hela yoyote na kwa njia hiyo inanisaidia kubana matumizi na vile vile inanisaidia kufanya mazoezi kwa hivyo ninapenda sana kutembea kutumia miguu. Moja kwa sababu inanisaidia kubana matumizi. Na mbili kwa sababu inaweze ikanisaidia pia kufanya mazoezi. Kwa sababu nikitoka sehemu ambayo siyo ndefu sana inaniraisishia mambo.

Kisha kwa upande wangu ninapenda kutumia wifi zaidi kuliko data ya simu kwa sababu wifi ninailipia maramoja kwa mwezi. Na kifurushi ninapokilipia uwa kinaenda kwa siku thelathini. Ipo chini kimatumizi na kihela zaidi kulinganisha na data ya simu. Kwa hiyo ninapenda wifi kwa sababu inanibania matumizi na nalipia maramoja tuko mwezi na inafanya kazi kwa urahisi. Inambio zaidi ukilinganisha na data ya simu ndiposa ninaipenda zaidi kulinganisha na data ya simu.

Mchezaji ninayempenda zaidi wa michezo, anajulikana kwa jina Cristiano Ronaldo. Ni mchezaji wa mpira wa miguu, amechezea timu ya Manchester United akaichezea timu ya Real Madrid ameichezea pia timu ya Lisbon alipoanzia amechezea pia timu ya Juventus. Na kwa sasa hivi anaichezea timu ya El Nassil. Nampenda kwa sababu anajituma ni nguzo, nzuri ambao wachezaji wadogo kama mimi tunamwangalia zaidi. Na kuna mengi tunajifunza kutoka kwake.

Njia ambayo ninaitumia kujilinda kutoka kwa vitisho vya mtandaoni ni ni kuhakikisha kwamba si hua sifuatilii linki kutoka mtu akinitumia linki ambayo simjui siweze nikaifatilia. Na kuhakikisha kwamba data zangu zote zimelindwa na njia ya kutumia password na na au pini ambao mimi mwenyewe ninaijua na siwezi kumtumia mtu pini yangu au password bila kuhakikisha kwamba anataka kuifanyia nini. Na pia chochote ninacho kisambaza mtandaoni ni kitu cha ukweli na sio sio data ambayo inaeze ikatumika kwa kunidhuru mimi mtandaoni.

Kazi zangu huwa nikitaka kuzifanya kazi zangu za siku. Ninapanga kazi kulingana na ugumu kwa mfano ninaweza nikapanga zile kazi rahisi. Nikaanzia kazi rahisi. Kisha nikamalizia kazi ngumu. Kwa kupanga hivi hizi kazi naha kikisha kwamba nimefanya kazi nyingi kwa kutumia muda mchache. Na kwa kufuata ile njia ambayo nilikuwa nimeweka kwamba nitaanzia kazi hizi na kumaliza kazi hizi kwa muda fulani. Na kuhakikisha kwamba nimemaliza kazi zote kwa muda unaofa.

Sanaa ninayoipenda zaidi ni sanaa ya fasihi. Kwa sababu katika fasihi kunamambo mengi ya kujifunza kutoka kwa fasihi, ambayo yanaweza yakanisaidia au yakamsaidia mtu kimaisha. Tunaangalia mambo ambayo yameandikwa. Ambayo yanatuathiri katika hali zetu za kila siku. Kwa hivyo yale ambayo tunaweza tukajifunza kutoka kwa fasihi. Au yale ambayo mimi binafsi ninaweza nikajifunza kutoka kwa fasihi, ninaweza nikayaweka au nikayalinganisha zaidi katika maisha yangu ya kila siku.

Mafanikio ambayo nimeyapata zaidi kazini. Ni kuhakikisha kwamba wale tunafanya nao kazi wameifanya kazi yao kwa njia ya ufasihi zaidi. Na kuhakikisha kwamba yale malengo ambayo tumepewa ya kufanikisha kazini siku baada ya siku au malengo ya wiki. Na yale malengo ya mwaka na malengo ya mwezi. Tunayafanikisha kwa muda unaofaa. Kwa iyo mafanikio ambayo nimeyapata zaidi naeza nikasema kwamba ni yale. Kuhakikisha kwamba yale malengo ambayo tumepewa kuyatimiza kwa muda fulani. Tunayatimiza yote inavostahili.

Mda wangu ambao sina kazi ya kuifanya au mda wa bure. Nina utumia zaidi kwa kusoma vitabu. Vitabu vya aina tofauti tofauti kwa mfano naeza nikasoma biblia. Naeza nikasoma vitabu vya kujiboresha mimi mwenyewe katika maisha yangu. Kwa mfano vitabu ambayo vimeandikwa vya fasihi naeza nikasoma pia vitabu vya sanaa. Naeza nikasoma pia vitabu vya mambo tafauti tofauti ya kifedha na kiuchumi.

Ninafua nguo zangu mara mbili kwa wiki siku ya jumatano na siku ya jumapili. Siku ya jumatano ni katikati ya wiki na siku ya jumapili ni wikendi. Kwa hiyo ninafua nguo zangu mara mbili kwa wiki kuhakikisha kwamba hazijawa nyingi. Na nipate nguo za kuvaa wakati ambapo ninahitaji nguo ya kuvaa.

Napenda kuhifadhi data yangu kwenye simu na kwenye kompyuta yangu kwa ajili ya matumizi. Kwa hiyo, ninahifadhi kwa mfano data yangu ya picture na video na message kwa simu yangu kwenye storage ya simu yangu na kwenye kompyuta. Na wakati mwingine nikihitaji nakala rudufu huwa ninatumia data, ninatumia sehemu, kwa mfano Google Drive, ninatumia OneDrive au njia nyingine inaitwa Dropbox kuhifadhi data. Iwapo ni nataka data yangu iwe kwenye simu, kwenye komputa na bado nakala nyingine iwe kwenye wingu.

Nikiwa dirishani mwangu, kuna vitu vingi ninavitazama. Ninaweza kuiona miti, mingi, mirefu, mingine ni mifupi, mingine ni mirefu muno, na ninaweza kusikia sauti ya ndege. Na wakati wakati wa mchana zaidi ndipo napenda kutazama nje ya dirisha sababu wakati wa usiku kuna giza siwezi kutazama nje kwa uzuri zaidi. Kwa hivyo nje wakati wa kiangazi miti hii mara nyingi matawi hukauka. Na wakati wa mvua miti hii hua na majani ya rangi ya njano. Na nikitazama nje huwa ninaisi vizuri kwa sababu ninaipata mandhari nzuri.

Ilikukamilisha kazi yangu kwa wakati, nahakikisha kwamba nimeipa mawazo yangu yote na nguvu zangu zote, na kuhakikisha kwamba nimetenga muda maalum. Kuhakikisha kwamba nimekamilisha kazi hii. Iwapo hii kazi ni nyingi, ninaigawa kwa vipande vidogo vidogo. Ambavyoninaweza vikamilisha kiurahisi zaidi na kuhakikisha kwamba kazi hii haiwezi kunichosha.

Kiukweli sijasafiri sana kukutumia ramani au GPS. Kwa sababu sehemu nyingi ambazo ni nasafiri kuenda ni sehemu ambazo ninazifahamu. Na sijatumia GPS sana kwa ajili ya usafiri. Japokuwa ninapotaka kumuelekeza mtu kuenda sehemu fulani. Ninaweza kutumia ramani au GPS iwapo sina uhakika hiyo sehemu iko wapi. Kisha ninaweza nikamuelezea kwa njia ya ufasaha zaidi. Ili kwamba asiweze kupotea.

Kulingana na jinsi ninavyopenda kuifanya kazi yangu, ninapenda kusimamia zaidi ya kusimamiwa kwa sababu nikisimamia, nitataka kazi au ningependa kazi ifanywe jinsi mimi mwenyewe ninavyotaka na ifanywe kwa ufasaha zaidi kulingana na jinsi maagizo yalivyo.

Na kulingana na mimi, ninampenda zaidi mbwa kuliko paka. Japokuwa wote ni wanyama wazuri, paka anaweza kunisaidia katika hali ya kuhakikisha kwamba panya, hawaji, ndani ya nyumba. Na mbwa anaweza kusaidia katika kueka ulinzi, katika mali ambayo niliyonayo. Na kuhakikisha kwamba pia kila kitu chochote ambacho sihitaji kwa mfano wanyama wa mwituni waje katika sehemu nayokaa mbwa anaeza kanisaidia zaidi, kwa hiyo wote ni wanyama wazuri. Lakini mimi nampenda mbwa zaidi kuliko paka.

Mtandaoni zaidi mimi hutizama video katika mtandao wa YouTube kwa sababu pale YouTube kuna video tofauti tofauti kuhusu vitu ambavyo ninavipenda na nikiwa pale ninaeza nikajichagulia video ya kuhusu kitu chochote ambacho mimi mwenyewe nina hamu au nina hisi kukitazama katika muda mahususi.

Mara kwa mara ninatumia programu tofauti tofauti. Kwa mfano kwenye kompyuta ninapenda kuitumia programu ya Microsoft Ambayo ina Microsoft Word, ina Microsoft Excel, iko na Microsoft PowerPoint na Microsoft Outlook. Pia ninapenda kuitumia programu katika mtandao kutafuta kitu chochote mtandaoni napenda kuitumia programu ya Chrome. Na pia katika kucheza miziki, ninapenda kuitumia programu ya media files kwenye kompyuta yangu.

Mambo ambayo nigependa kuimarisha ujuzi wangu zaidi, ningependa kuimarisha ujuzi wangu kwa mambo ya kiteknolojia zaidi na katika mambo ya kuhakikisha kwamba ninajua mambo mengi kuhusu kompyuta. Na kuhusu teknolojia mpya, uvumbuzi mpya wa kiteknolojia unaoendana na maswala ya kompyuta. Hayo ndio mambo ningependa kujiimarisha zaidi. Sababu dunia ya sasa hivi inajihusisha ama inasonga sana kuelekea mambo ya teknolojia.

Wa wakati wa mapumziko kazini, haswa mimi hupenda kwenda nje, pahali tulivu, pahali ambapo ninapata hewa safi, na nikio pale huwa ninaturia, na kuhakikisha kwamba ninapumzika, kisha baada ya mapumziko ninarejea kazini.

Kiukweli picha ninapiga mara chache sana na huwa ninapiga iwapo nimeenda labda sehemu ambayo sijawahi kufika kwa mara ya kwanza. Au ikiwa nikiwa na rafiki zangu na ningependa kupiga picha iwe kama kumbukumbu ya kukutana kwetu. Kwa hiyo sio kitu nachokifanya mara kwa mara ni kitu ambacho ninakifanya labda wakati ambapo nimekutana na rafiki zangu au wakati ambapo nimeenda sehemu ngeni.